Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni kuwa mwazi, kuheshimiana, kufanya kazi kwenye timu na kwa ushirikiano. Hii inasaidia kuleta mazingira chanya na kuleta matokeo mazuri katika kazi. Ukiwa una mahisiano mazuri na watumishi wezako, unaweza ukawa mwazi, ukaongeza ufanisi na kutekeleza majukumu ya mwajiri kama ulivyopangiwa.

Ndiyo, mimi ninawafahamu majirani zangu. Majirani zangu tunashirikiana katika shida na raha. Matukio yote ya kijamii huwa tunashirikisha. Kama vile, misiba, ugonjwa, harusi, na pia kujuliana hali. Hii inasaidia kuweka mahusiano mazuri, na jamii yangu na majirani zangu kwa ujumla.

Mimi huwa nawashughulikia wateja kwa ukarimu, nikiwa na furaha, mcheshi, na pia navaa viatu vyao. Kama wakiwa wanapitia changamoto fulani, huwa najiweka mimi ndani ya viatu vyao kuona kwamba kama mimi ningekuwa na tatizo kama hilo ningelitatua vipi. Huwa nakuwa msikivu nawapa ushauri mzuri na pia naweza pia nikawapa kinywaji na pia huwa natumia lugha nzuri kwa wateja.

Mimi ninaishi nyumba ya peke yangu. Nyumba hii ni nyumba ya kupanga. Nyumba hii ina vyumba viwili vya kulala, sebule, pamoja na jiko. Mazingira ya eneo langu ni mazuri na tulivu. Pana mandhari nzuri na ya kuvutia. Hakuna msongamano wa watu. Nakumbuka niliamia katika nyumba hii mnamo mwaka elfu mbili na ishirini na tano mwezi wa saba. Napenda sana maeneo yangu ya nje kwa sababu kuna hali ya hewa nzuri, kuna manyasi na eneo langu ni salama zaidi na linanipa utulivu.

Muziki ninausikiliza kwa wingi ni muziki wa injili na pia ninasikiliza muziki aina ya bongo flav na pia ninasikiliza muziki aina ya hip hop. Ninawapenda wasanii kama diamond platinum, upendo nkone, anaimba nyimbo za injili, pamoja na kristina shusho.

Huwa naboresha michakato ya kazi kwa kujua nini nataka kufanya, kutilia mkazo na kueka mpaka katika utendaji kazi wangu. Vikwazo vya kazi ambavyo huwa vinajirudia kila wakati napenda kuviratibu ili niweze kuvimaliza haraka. Na pia zana za ufuatiliaji na pia naziboresha.

Mimi ninapenda sana kununua vitu sokoni. Ninapenda sana kununua vitu sokoni hasa vya matumizi ya nyumbani kama vile vyakula nyanya, vitunguu maji, vitunguu saumu, mboga za majani, nyama. Nikienda sokoni huwa napata vitu ambavyo vimetoka moja kwa moja mashambani vinakuwa na virutubisho vyote na pia vinakuwa na bei nafuu.

Ndiyo, mimi ni nahifadhi kitu cha thamani. Ambacho ni hati ya kiwanja changu nilichuoachiwa na marehemu mama yangu. Ninakipenda sana na mungu akinisaidia nitajenga nyumba nzuri ya kuishi.

Mimi huwa natumia simu yangu kwa vitu mbali mbali, kama vile mawasiliano kupata taarifa kupitia mitandao ya kijamii, pia huduma za kifedha. Programu ambazo nazitumia mara kwa mara ni mitandao ya kijamii, kama vile WhatsApp, Instagram, pamoja na TikTok. Nakumbuka simu yangu ya kwanza ilikuwa ni Nokia. Nilipewa simu hio na baba yangu nikiwa darasa la sita. Simu inanisaidia sana. Inanisaidia kutunza kumbu kumbu za mawasiliano pamoja na nyaraka tofauti tofauti ambazo zina umuhimu katika maisha yangu. Kama vile vyeti vyangu vya kuzaliwa vyeti vengu vya elimu. Napia inanisaidia kutunza picha zangu. Picha ambazo ni ukumbusho mzuri kwa miaka ijayo. Mimi sijawahi kuzima simu yangu. Kama muda ambao ninahitaji kutulia na kufanya kazi kwa ufanisi bila kuwa na usumbufu wa ana yoyote, basi ninaiweka simu yangu katika hali ya ukimya ili nisisikie mlio wa aina yoyote na kuzima data.